Napenda kuwa mahali tulivu na panapokuwa na anga safi, kama nyumbani nilipo na nafasi nzuri ya kufanya kazi, au sehemu ya asili yenye miti na mwangaza wa juu. Mahali panapokuwa na utulivu, mwanga wa kutosha na mazingira ya siyo na kelele, linalonifanya niwe na fikra wazi. Na kuzingatia kazi vizuri.

Nilipokuwa mdogo, nilipenda sana kusoma vitabu na kucheza michezo ya umbunifu kama kuchora na kuunda vitu kwa mkono Pia nilifurahi kucheza na marafiki wangu kugundua mambo mapya, na kuuliza maswali mengi kuhusu dunia Hivyo ndivyo nilivyojenga udadisi wangu wa ubunifu, mpaka wa leo hivi.